Ninapokuwa naenda kwenye kazi ama kwenye mashuguli rasmi sana sana nitakuwa nimenyoa nywele zangu na maramingi mimi hunyoa nywele yangu marambili ama maratatu kwa mwezi sana sana tuseme maratatu kwa mwezi baada ya wiki moja ama wiki mbili mimi huenda kwa barbar nanyolewa baada ya wiki moja ama wiki mbili naenda kwa kinyozi nanyolewa.

Mara nyingi mimi hunyolewa napendelea sana kuwa kama nimenyolewa sipendi kukaa na ndevu ama kukaa na nywele apana natembelea kinyozi mara mbili au mara tatu kwa wiki kwa mwezi si kwa wiki natembelea mara mbili au mara tatu kwa wiki kwa mwezi kwa wiki.

Kwa sana, kwa mara mingi mimi ujifunza historia kupitia kwenye kipindi vya youtube, hupitia kusoma vitabu, kuangalia movies, documentaries, mimi najikumbusha mambo ya historia, vita vya dunia, mambo kama vile the early agriculture, the early civilization, under that, najifunza mambo mingi kupitia kwa history.